Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa uwazi na unyenyekevu kwa sababu ni na ninaamini maoni haya mchango mchango mkubwa katika kujifunza na kujiboresha huwa nasikiliza kwa makini bila kukatiza na tafakari kile kilichosemwa na kujaribu kueleza nia ya ya mtoa maoni hasa kama hasa kama yanakusaidia, kunisaidia kukua hata kama maoni yapendezi, wakati mwingine hujitahidi kuyachukulia kama fursa yakujirebisha na kuboresha utendaji kwangu badala ya kuyaona kama lawama.